Mara nyingi napenda kusikiliza muziki wa aina mbalimbali lakini muziki ninaopendezwa zaidi ni ule wenye mdundo mzuri wa maneno yenye maana kama muziki wa Afrobeat, RNB na Judge. Muziki huu huniwezesha kupumzika na pia kumkumbusha utamaduni mbalimbali wakati mwingine huchochea hisia na ubinafsi ndani yangu. Pia napenda kusikiliza nyimbo za kisasa zinazochanganya mitindo ya kiasili.

Katika wikendi napenda kuchukua muda kupumzika na kujirekebisha baada ya wiki yenye shughuri mingi mara nyingini nianze kwa kufurahia kinywaji chenye utulivu kama chai ama kahawa asubuhi huku nikisoma kusikiliza muziki baadaye napenda kwenda matembezi ya kufanya mazoezi kidogo ili kuongeza nishati na kuboresha afya Muzika.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni sayansi hasa zikifikia za kemiutia nilivutiwa sana na jinsi vitu vinavyofanya kazi na kanuni za asili zinazoelezea ulimwengu wetu kupata kuelewa jinsi ni sharti mwanga na vitu vinavyo badilika ilikuwa ya kuvutia sana kwangu pia nilifurahia kujifunza masomo ya lugha kwani yalinisaidia kuwasiliana vizuri na kuelewa utamaduni tofau.